Napenda sanaa mbalimbali kama vile sanaa ya maonyesho, kama michezo ya kuigiza na ngoma. Sanaa ya ubunifu pia mawazo mapya miundo na sanaa yenye ujumbe wa kufikiria. Napenda pia sanaa ya uchoraji na michoro, sanaa ya rangi, penseli na michoro ya kisasa au ya jadi.

Mimi siwezi kucheza ngoma moja kwa moja lakini napenda sana ngoma kwa maelezo na kujifunza kuhusu aina zake. Ngoma za kisasa na mitindo yake jinsi ngoma zinayvoendana na mziki na hisia na pia ngoma za asili na maana zake za kitamaduni.

Napenda sana juisi ya matunda baridi, kama vile maembe, machungwa, au pasham. Juisi ya miwa baridi pia, marufu sana na yenye nguvu ya haraka. Napenda pia maziwa mtindi baridi, mazuri kwa afya na ladha nzuri, ina ladha nzuri pia. Pia pia napenda kinywaji cha pombe, lakini si mara kwa mara ni mara moja moja tu.

Kwa mara mingi sana sipendi kununua vitu mtandaoni kwa sababu sikui hizi kuna mambo mingi kuhusu kuwa scummed. Unakuta umeenda kununua kitu umelipia alafu mwishowe baada ya siku hakuna chochote ya ambacho utaletewa pesa zako zimeenda. Sasa mimi hupenda tu natembea mwenyewe naenda kwenye duka na nanunua ambacho nahitaji.